Nimesikia habari za lewa asubui. Kuna mambo mengi anayo tokea njini. Serikali inasema wanajenga barabara mpia kwenye mkua wetu. Iyo ni ambari jema. Barabara za sasa ni mbaya sana. Pia wanasema bai za mafuta zi mepungua kidogo. Itasaidia watu wengi. Na huli za basi zita shuka. Lakini baiza vyakula badu nijuu sana. Wakulima anasema mvua haiku toi mwaka huu ni jambo la kusikitisha na tumayi musimu ujao utakuwa mzuri zaidi. Kabari za dunia zinaonyesha mambo mengi yanaya endelea ni ombe amani iwe duniani kote.